Niyambia kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Simi yangu inamanufaa mingi katika maisha yangu. Mwanzo, mimi ni mwanufunzi wachuo kikuu. Kwa hivyo naitumi aga sana nikiwa katika masoma. Yani kusoma matini, kuangalia au kufanya risechi. Na pia naitumia kama kifaacha kujiburudisha yani natazama filamu na video fupi fupi kule kwenye sehemu za mitandao.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali pa penye utulivu Lakini penye mziki ambayo ni mziki wenye upoole, kwa sababu ni mziki wenye upole unavutia. Sehemu ambayo ina utulivu ni sehemu ambayo itakusaidia kufaa kupata mafikra yako kuweza kujisaidia, yaani kuweza kufanya uamuzi ambayo hauna matatizo mengi.

Changamoto gani nakutana nazo kazini? Changamoto nazo kutana kazini ni kama vile migogoro kati ya wafanyakazi wenzangu, migogoro kati yami na wakuu kwenye kazi yani wale viongozi. Na pia Changamoto kama vile kuhakikisha kazi zote zimefanywa kwa wakati. Maana wakati mwingine kazi huwa ni mingi. Wakati huwa ni mchache kwa hivo unajikuta hujafanya kazi kwa wakati ufao na unakutana umekosana na viongozi.

Unangoja barua mara barua pepe marangapi kwa siku Kwa ukweli kusema kweli barua pepe tena hatuzitumii kwa wakati huu Wakati huu ni wa kutumia sana rununu simu zetu za mkononi ndizo zina tusaidia kupokea ujumbe au kusoma magazeti au kutazama televisheni mwenzangu atasijui barua pepe uonekanaje maana atasijawai kuipokea ata maramoja kwa maisha yangu.

Unahisi vipi kusubiri mwenye kwenye msitari Sipendi sana kusubiri kwenye mstari Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo lina Inasumbua tu yani inakufanya upoteza muda mwingi Yani naonelea ingikuwa kwenye kwenye tunawekelea viatu vyetu kwenye mstari huo ila sisi tunaketi tuendelee kufanya mambo mengine Ila sasa jambo hilo halijachukuliwa maanani kwa hivyo inabidi tu tupange mstari.

Unapofurahaa kwa nyumba unafanya nini? Napofurahi kwa nyumba huwa ninaitumia furaha hii vizuri ndo wakati unaotumia kusafisha nyumba chubani pangu ndio wakati ambapo natumia ku kuhakikisha kuhakikisha nimefanya mambo yangu yani kama vile nilifaa kuandika kama vile nilifaa kusoma huwa nasoma kupika napika Ili furaha ikisha au ikikididimia niweze kuwa nimepata nimefanya mambo mingi.

Unalinda faragha yako vipi mtandaoni? Faragha yangu naitunza mtandaoni kwa kuhakikisha. Sisomi commenti zenye matusi au kunitukana. Sisikizi au, siweki mambo yangu mengi mtandaoni. Kama vile siku zangu za kuzaliwa marafiki zangu na jamaa zangu, siwaweki pale mtandaoni ama au hata mpenzi wangu. Nahakikisha hata hawajui mambo mengi kwa mana asiyejua mengi hawezi kuharibu mengi Asiyejua chochote hawezi kuharibu chochote kwa hivyo mambo ninayoyaweka pale nje ni machache.

Unapenda kununua wapi vitu wapi? Vitu vyangu huwa navinunua sokoni, lakini inafuatilia tena nikitukipi, mambo kama vile chakula, vyakula, viungo, a vyombo ni vitu vya nyumbani huwa navinunua sokoni, si kwenye duka, na mambo mengine kama vile nguo na viatu huwa naenda kwenye duka la nguo nunua pale, maana uko utapata bei nzuri.

Kifaa gani cha teknolojia ya kuishi pasipo huwezi kuishi pasipo rununu yangu au simu yangu Nadhani siwezi kuishi bila simu yangu maana Inamanuffa mengi kwenye maisha yangu inanisaidia kuhu inanisaidia kufikia wapendwa wangu inanisaidia kwenye masomo yangu na inanisaidia katika kujiburidisha maana Sina rafiki wengi nahata ambao marafiki ambao ni nao Wanawafikia tukufikia kutumia simu yangu maana sikuhizi watu wengi hawapatani.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi Rafiki yangu wa karibu zaidi ni msichana ambaye tulipatana naye elfu ishirini na mbili ambapo wakati tulibinjia chuoni siku iyo nilikuwa kwenye kanisa na yeye akaja kanisani kukaa kando yangu Tukasalimiana na tukawa marafiki ibibu changu siku ya tumeweza kuongelelea mambo mingi Tumeweza kujulishana mambo mingi na anajua shida zangu na mi najua zake.

Unapenda kufanya kazi pekee yako au na wengine? Kuna wakati mbapo napendelea kufanya kazi peke yangu, kuna wakati ambapo napendelea kufanya kazi na wengine Inafuwatiliya ni kazi gani Kuna kazi ambazo ambavyo kama vile kuandika kupanga kufanya mipangiliyo na mambo mengine yanahitaji uweze kufanya peke yako ndo ufanye uamuzi ulio sawa na kuna wakati mwingine kushirikiana na wengine ndio jambo tu itakusaidia kufanikisha mipango hiyo.

Je, unapenda asali? Naam, asipenda asali na, napenda asali. Asali ndicho chakula tu ambacho, hakiwezi kuharibika au kuoza, hata ukakiwekeza kwa miaka elfu tano. Bora tu borake tu ukiweke vizuri. Asali ina manufaa yake mengi. Na pia ukifikiria jinsi ambavyo, nyuki hufanya bidii ili kupata asali, huwa tunaienzi sana na kuiheshimu. Asali ina manufaa mengi ya kiafya. Inaponya, inasaidia.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni kufanya kazi na wenzangu. Yani, kila nilipo na napojiunga na jameku, mpia, huwa nimejifunza kushirichena na wenzangu katika kufanikesha kazi. Maana wakati mwingine unaweza kujikuta kwa shida, kukaitaji wenzangu, kwa hiyo kujitenga, ita kusaidia. Nilifunzo mpema siku ya kwanza nilipoingia kazini nilifunzwa kufanya kazi na wenzangu yani mshirikiano.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Njia ninayotumia ya usafi katika usafiri kila siku ni kutembea. Naam. Natembea kwenda shuleni na miguu, maana si mbali sana na shule. La wakati mwingine ambapo ninaenda kwenye soko au taoni letu, hua natumia gari au pikipiki. Hizo hizo njia tatu ambazo natumia sana sana kwenye miguu ila kwa muda ujao, Ningependa sana kuwa na gari yangu na nitembee nayo.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni? Napendelea kusoma habari mtandaoni. Maana habari mtandaoni inaweza kuleta hizo gazeti. Habari zenye kwenye gazeti zilete mtandaoni. Kununua gazeti ni ina gharama kubwa kuliko kutumia kupatana na habari mtandaoni. Na pia ukisoma kwenye habari mtandaoni. Unapata mawazo ya wengine ya watu wengine. Yaani wanaonaje habari hizi. Lakini kwenye gazeti ni wewe tu na gazeti hivyo hupati kuweza kuelewa. Wengine wanawaza vipi kuhusu matokeo haya au matangazo haya.

Ndota yako kubwa ni nini ndota yangu kubwa ni kuwa na familia njema Yani kuwa na watoto wazuri kuwa na watoto wazuri na mbwana mzuri kufangia wa kifetha na kuishi kwa amani na utulivu katika katika ya pale upcountry yani pale kijijini niishi na amani niweza kupanda mboga zangu na vyakula vyangu na kuishi kwa utulivu na familia yangu na ndiyo ndoto yangu kubwa iyo.

Chakula gani chakigeni umewai kujaribu chakula chakigeni nimewai kikijaribu ni chakula ambacho kina itwa KFC Iki ni chakula ambacho kina kuku ndani yake kuku alie chemshwa kwenye mafutani viazi vidogo wikato kwenye vipande vidogo vidogo kisha vikatumbukizwa kwenye mafuta na vikawekwa viungo katha na sasa vika Kangwa kwenye mafuta na penea nilikipenda chakula hiki sana na ngependa kukijaribu tena.

Jee umawai kufanya yoga hapana maishani mwangu sijawai kufanya yoga Lakini huwa natamani sana kulifanya maana naona ni kama jambo ambalo mtandache utulivu rohoni wanavyo ufanya wale watu yaani kufa kuinua viungo vya mwili yaani kuwipinda kwa njia ambayo Si ya kawaida yaani sidhani kama wanaweza kutoka pale bila kupata amani yaona utulivu rohoni kwa hivo ningependa sana kujaribu.

Hali ya ni ya ewa unayoipenda? Hali ya ewa unayoi penda ni ni hali ya tulibu au hali ya wakati ya mbaba kunanyesha Napena sana wakali ya kunyesha wakati ya kunanyesha maana? Ni wakati unakuza ni mea nchi inakua kinjani Magua yanameremeta Yani udongo unakuza sambamba ni majira tuambayo yanamambamba.

Kinywaji gani cha baridi unachokipenda soda Napenda soda ambayo inaitwa Fanta Passion soda hii yaani wakati wa joto niipata na niimimine kwenye koolangu Iteremke vizuri ikaniwasha washa vile hiyo inanipa ufidivu watu hini Kasa wakati ya mbapo ni na cravings yaani na matamani matamayo huwana penda sana kwenye soda hii.

Unapenda wanyama wa aina gani mnyama ambaye nampenda ni mnyama wa nyumbani ambayo nampenda ni mnyama nayo tu huwa paka Unapenda paka maana kapaka kana Kanamburi mbutu wake na kanajubu njasa fisha akana kazi nyingi na pia kanawezo kuchunga Unapenda wanyama wapori ambayo na wapenda ni kama vile simba kwa simba ambayo na nguvu zake na ujasiri fulani na hupenda tembo maana ndiyo mnyama mkubwa kabisa na wengi na wengi kama vila twiga na kifaru.

Napendelea chakula chenye ladha gani chakula chenye ladha ya chumvi sana sana huwa napenda chakula chenye ladha ya chumvi kuliko ladha ti ladha ya sukar ila wakati mginu Matamanio huwa yananipeleka kupendelea chakula chenye iadha ya sukar hivo siwezi kusema napendieea kimoja kuliko kingine Nafuatilia na nafikiria nina ni najihisi vipi au nina hisiya gani.

Nimewahi kuona bahari? Naam nimewahi kuona bahari Wakati mmoja chuo chetu kilitupeleka kuona bahari na niliona bahari sita siku kwenye siku tatu Nilitembea bahari kadhaa na niliona mambo mengi na niliweza kujifunza mambo mengi Niliona ndege wengi pale niliona mnyama mingi kama vile samaki, kiboko na mamba. Na pia niliweza kuona mimea mingi yaani mambo ambayo yanafanywa popote ila kwenye bahari.

Unapumzika wivi baada ya siku ndefu? Ninavyo pumzika baada ya siku ndefu ni kwa ku Baada ya siku ndefu huwa naingia chumbani nafua nguo, navua nguo, naingia bafuni ninaoga, kisha naingia kitandani na naingia kwenye mtandao mtandao ni njia moja inayo nisaidia kujiburudisha kwa hivyo hiyo ndiyo njia mwafaka ambayo ninajiburudisha pia huwa nachora na kuandika ili kutoa mawazo kazi.

Je umewahi kuenda kwenye tamasha la mziki? Naam, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki mara moja. Naam, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki mara moja. Nikiwewe kupelekwa katika tamasha la mziki. Ili kuweza kushikia rafikizangu ambao walikuwa wanacheza au kushiriki katika tanasha ili. Nguo zao na vifaa vyao ili visipotee. Niliweza kushuhudia jinsi ambavyo Tamasha lina ambavyo linafanywa na linifurahisha.

Unafanya nini mara nyingi wikendi Nikiwa katika wikendi yangu ninachokifanya ni kukaa ndani sana sana. Ila lakini wakati mwingine huwa natoka nje naenda kutembea na rafiki zangu huwa naenda kutembea na rafiki zangu katika duka kubwa la huuza nguo mall. Au huwa naenda, huwa naenda kwingine yaani huwa naenda kutembea sahemu zingine Lakini sana sana huwa nakaa ndani na kutembea mtandao zangu kujiburidisha na tazama filamu na mambo mengine.

Mandari gani mzuri umewai kuona bahari? Siku moja yani, mwaka huu nilienda kutembelea visiwa wengi pale mchini kenya. Na nilivutiwa sana na mandari ya majini. Yani majini ni buluu na yanavutia. Na kulikuwa na ndege wengi pale, wanyama kama vile samaki kiboko na mamba. Na kulikuwa na mimea kadha wa kadha.